Kila siku ujitahidi kufanya mazoezi mepesi ili kueka mwili katika hali nzuri. Mara nyingi, ufanya mazoezi ya kunyoosha mwili, matembezi ya haraka na wakati mwingine, mazoezi ya kutumia uzito wa mwili kama squats na pushups. Si lazima iwe jim kila mara. Wakati mwingine, kujihusisha na michezo midogo au kukimbia kidogo nje ili kupata hewa safi. Kwa kawaida, hufanya mazoezi takriban maratatu hadi nne kwa wiki, kulingana na muda na ratiba ya siku. Wakati ninaupenda zaidi kufanya mazoezi ni ya asubuhi au jioni. Kwa sababu huwa, nimetulia na naweza kuzigatia vizuri. Baada ya mazoezi, ujisikia mwenye nguvu, mwenye furaha na akili huwa nyepesi. Jambo linalo nipamotisha ya kuendelea na mazoezi kila wakati.

Nilizaliwa na kukulia katika mji mdogo uliokuwa na hali ya utulivu na watu wenye ukarimu. Mji huo haukuwa na kelele nyingi lakini ulikuwa na maisha. Watoto wakicheza mitaani, majirani wakisaliana na kila asubuhi na harufu ya chakula cha nyumbani ikienea hewani jioni. Utoto wangu ulijaa kumbukumbu za kucheza na marafiki, kwenda shule kwa miguu na kujifunza maadili kutoka kwa jamii iliyonizunguka. Kilichoufanya mji wangu uwe wa kipekee ni mshikamano wa watu wake na utamaduni wake. Kulikuwa na sherehe ndogo ndogo michezo ya jadi na hafla za kijamii ambazo ziliwaleta watu pamoja ingawa nilipohama nilitamani kuona dunia zaidi. Mji wangu wa kuzaliwa unabaki kuwa sehemu ya moyo wangu. Kila nikirudi nahisi kama narudi nyumbani mahali palipo nilea na kunifanya kuwa nilivyo leo.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, huanza kwa kupanga ratiba na kugawanya kazi katika sehemu ndogo ndogo, ili isiwe nzito sana. Hilo hunisaidia kujua nini nifanye kwanza, na kipi kinafuata bila kuhisi shinikizo kubwa. Pia hujitahidi kuzingatia kazi moja kwa wakati kuepuka usumbufu na kuweka malengo ya kila siku. Nikiona muda unakwenda, huongeza juhudi au kurekebisha mpango wangu mapema njia hii hunisaidia kumaliza kazi kwa wakati na kwa ubora mzuri.